Chakula kigeni nilicho kijaribu kwa sasa hivi ni wakati nilipo kuwa kijana wa umri wa miaka kumi na misaba nilipo enda humo Mombasa kutembea nilikula biryani iliopikwa na mna madafu kisha na kula kwa nyama. Hicho chakula kilikuwa kitamu sana na kwa sasa hivi ningetaka kusafiri huko tena ili niweze kukionja tena. Hao wanawake ni bingwa sana ikifika ni wakati wa kupika chakula.